Natumia programu kadhaa mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Programu kama WhatsApp na Instagram unisaidia kuwasiliana marafiki na familia pamoja na kushirikiana habari mbalimbali. Pia utumia YouTube kwa kujifunza mambo mapia ya kujiburudisha huku google ikinisaidia kutafuta taarifa muhimu kwa masomo au kazi. Programu hizi uni rahishishia maisha na kunifanya niwe na mawasiliana na taarifa kwa urahisi zaidi.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia kusoma vitabu, kutazama video za elimu na kusikiliza maelezo kutoka kwa watu wenye uzoefu. Njia hizi hunisaidia kuelewa mada kwa urahisi na kwa kina zaidi. Pia napenda kujifunza kwa vitendo kwa kujaribu mambo mapya kwa sababu hunipa uzoefu wamoja kwa moja na kunifanya ni kumbuke haraka. Kujifunza kwa njia tofauti hunifanya ni baki na hamasa na kuongeza maarifa yangu kila siku.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda mahali penye utulivu na mandhari nzuri kama ufukweni au milimani. Napenda zaidi ufukweni kwa sababu napenda kuona bahari, kusikia upepo mwanana na kufurahia mchanga mweupe. Nikiwa huko ningependa kuogelea, kutembea ufukweni na kupumzika nikitazama macho ya jua. Pia ningependa kusafiri na familia au marafiki ili kushiriki furaha pamoja. Likizo ya aina hiyo hunisaidia kupumzika akili na mwili, kuondoa msongo wa mawazo na kurudi nyumbani nikiwa na nguvu na furaha mpya.

Njia ninayotumia kupumzika ni kusikiliza muziki, wa taratibu na kufanya mazoezi ya kupumua kwa utulivu. Mara nyingi napenda pia kutafakari au kufanya mazoezi mepesi kwani hunisaidia kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Nilijifunza njia hii ya kupumzika baada ya kugundua kuwa nilikuwa nikichoka sana kutokana na shughuli za kila siku. Kwa kawaida, napenda kuchukua dakika kumi hadi ishirini kufanya mazoezi haya, hasa jioni, baada ya kupumzika, huhisi nikiwa mtulivu, mwenye amani ya moyo na nikiwa tayali kuendelea na shughuli zangu au kupata usingizi mzuri.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini, ni uwezo wa kutimiza malengo niliopangiwa kwa ufanisi na kwa wakati. Nina dhamini pia kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu kila siku, kwani hunifanya niwe mtaalam bora zaidi. Zaidi ya hayo, hupata kuridhika ninapotambuliwa kwa juhudi zangu na ninapoweza kushirikiana vizuri na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja jambo linalonipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa ukimarekani ninayoipenda ni New England Patriots. Ninaipenda timu hii kwa sababu imekua na historia nzuri ya ushindi na imeonyesha nidhamu, ushirikiano na mbinu bora za kucheza kwa miaka mingi. Nakumbuka michezo mikuu waliocheza na kushinda katika mashindano makubwa ambayo ilinifurahisha sana kama shabiki. Michezaji ni naya mpenda zaidi kutoka timu hiyo ni Tom Brady kwa sababu ya uongozi wake, bidii na uwezo wake wa kubadilisha matokeo ya mchezo Wakati timu yangu inapocheza na hisi msisimuko mkubwa, furaha na fahari na hujitokeza kuwaunga mkono kwa moyo wote.

Marangapi ninapiga picha hutegemea na hali na tukio linalotokea. Wakati mwingine napiga picha kila siku, hasa ikiwa ninapenda kuhifadhi kumbukumbu za matukio balimbali au mandari nzuri ninayoyaona. Hata hivyo, mara nyingi napiga picha wakati wa matukio maalumu kama siku kuu, safari au mikutano muhimu Pia napenda kutumia picha kwa njia ya kuonyesha ubunifu wangu na kuhifadhi kumbukumbu za maisha Hivyo mara nyingine napiga picha mara kadha kwa wiki ili kuwakikisha nina picha nzuri na kuhifadhi au kushiriki.

Wakati wa jioni huwa napanga shuguli zangu kwa kuhakikisha nimemaliza majukumu ya siku kama kazi au masomo kabla ya kuanza kupumzika. Mara nyingi huwanza kupumzika baada ya saa moja au saa ambili za jioni ambapo napendelea kufanya mambo yanayo nituliza kama kusikiliza muziki au kutazama video. Sipendi sana sherehe za jioni bali hupendelea mazunkila tulivu ya nayo nipa nafasi ya kupumzika. Kwa kawaida, napenda kuvaa nguo za kawaida na za starehe ili nijisikie huru nyumbani. Nahisi furaha zaidi wakati wa jioni, ninapo kuwa nimetulia, nikiwa nimekamilisha majukumu ya siku na ninamuda wakujitunza.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaweza kunisaidia kujiboresha binafsi na kitaaluma hasa katika matumizi ya teknolojia za kisasa. Ni natamani kuongeza marifa yangu katika programu na zana mpya za kidigitali ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kutatua matatizo kwa njia rahisi. Pia ningependa kujifunza mbinu ubora za kusimamia muda na kukuza ubunifu kwani ujuzi huu utanisaidia katika maisha ya kila siku na kunipa nafasi ya kufikia malengo yangu kwa haraka.

Kwa kawaida, husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana kwa kutumia muda na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi, hukusanyika pamoja kushiriki chakula kizuri na kubadilishana mazungumuzo ya furaha wakati mwingine hujibatia zawandi ndogo au kujitendea jambo nalopenda kama kutazama filamu au kuenda mahali tulivu. Kwangu, muhimu zaidi ni si shelehe kubwa mbali ni kufurahia siku hiyo kwa amani, shukrani na upendo kutoka kwa watu wakaribu.

Napengendelea mazingira ya kazi yalio tulivu yenye ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi. Mazingira yanayo nipa nafasi ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi hunisaidia kuwa na tija zaidi. Pia napenda sehemu yenye mawasiliano mazuri, msaada wa pamoja na fulsa za kujifunza mambo mapya. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yenye motisha, uwazi na nidhamu hunifanya nijisikie huru kuchangia mawazo yangu na kufanya kazi kwa bidii.

Kwa kawaida, hutumia muda wangu wa bure kufanya shuguli zinazo nipumzisha na kunipa furaha. Napenda kusikiliza muziki, kutazama video na furamu na wakati mwngine kusoma ili kupanua maarifa yangu. Pia utumia muda huo kuwasiliana na marafiki au familia au kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Kwa ujumla, muda wangu wa bure hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kujitayarisha kwa shughuli za kila siku.

Napenda zaidi kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano ambapo kuna uwiano kati ya kusimamia na kusimamiwa. Nikiwa nasimamia, hufurahia kusaidia wengine, kutoa mwongozo na kuhakikisha malengo yanafikiwa kwa pamoja. Nikiwa nasimamiwa, nadhamini maelekezo yaliyo wazi na mrejesho wa kujenga unaosaidia kujiboresha. Kwa ujumla, naamini uongozi bora ni ule unaojengwa juu ya mawasiliano, heshima na kufanya kazi kama timu.

Ningependa kutembelea mji wa Tokyo nchini Japani kwa sababu ya maendeleo yake ya teknolojia utamaduni wa kipekee na mpangilio mzuri wa maisha ya mjini. Mji huu una mchanganyiko wa jadi na kisasa jambo linalovutia sana. Pia ningependa kuona majengo yake ya kisasa kuonja vyakula vyao maarufu na kujifunza kuhusu nidhamu na mtindo wao wa maisha. Kwangu kutembelea Tokyo kungekua uzoefu wa kujifunza na kufurahia kwa wakati mmoja.

Naam, mara nyingi hununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Kupitia programu na tovuti za mtandaoni, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo kwa urahisi bila kutoka nyumbani. Njia hii hunirahisishia kupata bidhaa ninazohitaji haraka na kwa usalama. Kwa ujumla, matumizi ya simu katika ununuzi hunifanya niwe na urahisi zaidi katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, husomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika na programu za simu, napenda kutumia majukwa yanayotoa tarifa kwa haraka na kwa usahihi pamoja na mitandao ya kijami kwa kupata mustasari wa habari za hivi karibuni. Pia hutumia vyanzo mbalimbali ili kulinganisha tarifa na kupata mtazamo mpana wa matukio yanayoendelea. Njia hii hunisaidia kuwa na tarifa sahihi na za wakati.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani kisicho na pilipili kali sana lakini chenye viungo vya kutosha kuongeza utamu na harufu nzuri. Aina hii ya chakula hunifanya nikifurahie mulo bila kuadhiri afya au ladha ya asili ya chakula na pia huniruhusu kufurahia vyakula mbali mbali kutoka tamaduni tofauti.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri kutoka utotoni, lakini iliyo wazi zaidi ni kucheza na marafiki wakati wa jioni baada ya shule bila wasiwasi mwingi. Tulicheza michezo ya kijadi, tukicheka na kushirikiana kwa furaha, jambo lililonifundisha umuhimu wa urafiki na mshikamano. Kumbukumbu hizo hunipa tabasamu hadi leo na kunikumbusha maisha yalivyokuwa rahisi na yenye furaha.

Filamu ni nayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness kwa sababu ina ujumbe mzito wa maisha, juhudi na kutokata tamaa. Filamu ya drama inayo onyesha changamoto za maisha halisi na namna mtu anaweza kupambana na hali ngumu ili kufikia ndoto zake. Na kumbuka mara ya kwanza kulitazama, niliguswa sana kuhisia na nikapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kile kilicho nivutia zaidi ni uingizaji mzuri na mafunzo ya maisha kuhusu uvumilivu, matumaini na imani binafsi. Dio maana ninaipenda sana na siwezi kuchoka kuiyangalia tena na tena.

Naam, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa mawazo na furaha ya kuona mimea ikikua vizuri. Kazi ya bustani hunisaidia kupumzika, kujifunza uvumilivu na pia kupata mazao safi kama mboga au maua yanayopendeza. Zaidi ya hayo, kulima bustani hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira na kuthamini asili.

Naam, nimewahi kuona bahari, ambapo ni eneo kubwa la maji lilofunika sehemu kubwa ya dunia na ni mahali pazuli pakustarehe na kufurahia mandari. Nilipokuwa nikiwa karibu na pwani nilifurahia upepo wa baharini, sauti ya mawimbi yanayo piga pwani na rangi ya buluu ya maji. Ni hali inayofanya mtu, ajisikie amani na utulivu na mara nyingi huwafanya watu wafurahi na wajiulize mambo mbalimbali kuhusu maisha. Pia, kuona bahari kunanipa hisia ya uhuru kwani inaonekana haisho na haina mipaka.

Napenda kununua vitu mahali panapo jumuisha urahisi na ubora. Mara nyingi huwa ninapenda maduka makubwa au soko la mjini kwani kuna aina mbali mbali za bidhaa na unaweza kupata kila kitu mahali pamoja. Pia, mara nyingine napenda kununua mtandaoni kwa sababu ni rahisi unaweza kulinganisha bei na bidhaa zinakuja hadi nyumbani bila matatizo. Hata hivyo, pia napenda mara chache kununua katika maduka madogo ya kienyeji kwani huleta hisia ya kusaidia biashara za ndani na mara nyingi bidhaa zao ni za kipekee au za asili. Kwa hivyo, mahali ninapo nunua hutegemea na nini napenda kununua na jinsi ninavyo hitaji urahisi au ubora.

Ninaanda ripoti za kazi kwa hatua za kimfumo ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Kwanza, nina kusanya tarifa zote muhimu kuhusu kazi iliofanywa pamoja na matokeo au changamoto zililo kumbano nazo. Kisha, ninaanda muftasari wa awali unoeleza madhumuni ya ripoti na lengo lake. Baada ya hapo, ninaunda sehemu kuu ya ripoti ya ambapo ninaelezea kazi kwa undani nikijumuisha data, mifano au grafu ikiwa nilazima. Mwisho, ninaandika hitimisho na mapendekezo nikihakikisha kila kitu kimeelezwa kwa usahihi baada ya kukamilisha maandishi napitia ripoti mara kadhaa kurekebisha makosa ya kisarufi, muundo au ulinganifu wa tarifa ili ripoti iwe ya kitaalumu na ya kuaminika.

Kwa mtu anayeanza kazi mpya, ningemshauri kwanza ajifunze vizuri majukumu yake na jinsi kampuni au shirika linavyofanya kazi. Ni muhimu kuwa na nidhamu, kuheshimu wenzako na kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa jambo fulani badala ya kufanya kosa. Pia ni vizuri kupanga muda na vipaumbele kwa kazi ili kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati. Kumbuka pia kujenga mahusiana mazuri na wenzako kwani hii husaidia kufanya kazi kwa urahisi na kupata msaada unapohitaji. Mwisho kila siku ajitahidi kujifunza kitu kipya na kuonyesha bidii kwani hii ndiyo njia bora ya kufanikisha maendereo ya kazi na kujijengea heshima kazini.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu wa karibu au familia yangu kwa sababu nao huwa wananielewa na nirahisi kufurahia pamoja. Wakati mwingine pia ninacheza na wenzangu kazini au majirani, hasa pale tunapokuwa na michezo ya jamii au sherehe ndogo ndogo. Ninapenda kucheza na watu ambao wanaweza kucheka pamoja nami na kushirikiana vizuri kwani hii inafanya mchezo kuwa wakufurahisha na kuondoa mkazo. Pia, kucheza na watu tofauti kunanifundisha kushirikiana na kuelewa mitazamo mbalimbali jambo linaloongeza, furaha na urafiki.

Napenda mwanga wakati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati ni rahisi machoni na haufanyi uso kuchoma au kuumiza macho, pia hutoa hali ya utulivu na inafaa kwa kufanya kazi au kusoma. Kwa mwanga mkali mara nyingi huhisi kuchosha au kuleta joto ndogo na si rahisi kukaa ndefu bila kuchoka. Kwa hivyo, mwanga wakati unanifanya nijisikie vizuri na kuweza kufanya shughuli zangu kwa urahisi bila kuumizwa na mwanga mwingi.